Rangi wangu wa karibu tulikutana nyumbani, ni jirani yangu lakini pia ni mtu ambaye tunasaidiana katika shida mbali mbali, kama nikiwa nina uhitaji ananisaidia, na yeye akiwa na uhitaji ninamsaidia, huyu ni rafiki ambaye tunapendana, tunasaidiana, na tunashirikiana katika shughuli mbali mbali za kijamii.